Ningependa kuzungumzia jinsi ninavyosimamia muda wangu nikiwa kazini muda ni rasilimali muhimu sana na bila mpango mzuri ni rahisi kupoteza saa nyingi bila kukamilisha majukumu muhimu Kwa kawaida mimi huanza siku yangu kwa kuangalia orodha ya mambo ninayopaswa kufanya yani to-do list mbinu yangu kuu ni kutanguliza kazi kulingana na umuhimu na uharaka wake. Mimi hutumia kanuni ya kufanya kazi ngumu zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu na utulivu. Pia mimi hupenda kugawa kazi kubwa katika vipande vidogo vidogo. Ili zisichoshe au kuniletea msongo wa mawazo. Vile vile, mimi hutumia teknolojia kama kalenda ya kidigitali na kengele ili kunikumbusha mikutano au muda wa mwisho wa kuwasilisha ripoti. Hii inanisaidia kutochelewa na kuhakikisha kila jukumu linapata muda wake maalum. Bila shaka, kuna changamoto kama vile usumbufu wa simu au mikutano ya dharura ili kukabiliana na hili, mimi huweka muda malumu wa kuangalia barua pepe badala ya kuziangalia kila dakika. Mimi huchukua mapumziko mafupi kwa dakika tano kila baada ya saa moja ili kuiburudisha akili yangu. Kwa kuhitimisha, usimamizi bira wa muda, unanisaidia kuwa na ufanisi zaidi. Kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa nina uwiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu ya kawaida.

Ningependa kuzungumzia mada muhimu sana katika maisha ya kila siku na hasa kazini jinsi ya kupokea maoni au feedback kwa kimombo kutoka kwa watu wengine maoni ni chombo chenye nguvu sana cha kusaidia ukuaji wa mtu binafsi Kwa binafsi, ninaamini kuwa jinsi unavyopokea maoni inaweza kuamua ikiwa utabaki pale pale au utapiga hatua kubwa kimaisha na kitaaluma. Mimi hujaribu kila wakati. Kupokea maoni kwa akili iliyofunguka na moyo wa unyenyekevu. Badala ya kuchukulia maoni kama shambulio la kibinafsi. Mimi huyaona kama zawadi au mwongozo wa kunionyesha. Sehimu ambazo siwezi kuziona mwenyewe. Ninapopokea maoni. Hatua yangu ya kwanza ni kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Hata kama maoni hayo ni magumu kusikia. Mimi hutoa shukrani kwanza kwa sababu mtu huyo ametumia muda wake. Kunisaidia kuwa bora zaidi. Baada ya kusikiliza. Mimi huchukuwa muda wa kutafakari. Mimi hujiuliza. Je, kuna ukweli wowote katika maoni haya. Na ninawezaje kurekebisha tabia au utendaji wangu. Ikiwa sielewi jambo fulani, mimi huuliza maswali ya ziada ili kupata ufafanuzi. Lengo langu si kujitetea bali ni kuelewa vizuri zaidi. Naamini kuwa maoni ya kujenga ni kama kioo yanakusaidia kujiona jinsi wengine wanavyokuona. Na hilo ni muhimu sana kwa ufanisi wa timu yoyote. Kwa kuhitimisha kupokea maoni kwa njia chanya kunajenga mahusiano bora na kuongeza uaminifu miongoni mwa wenzako. Inakuonyesha kama mtu anayekupenda kujifunza na anayweza kubadilika Ingawa si maoni yote yanayoweza kuwa sahihi kila maoni yana funzo ndani yake Nawatia moyo wote muone maoni kama fursa ya dhahabu ya kukua.

Ningependa kuzungumzia kitu ambacho ni rafiki yangu wa dhati katika maisha nacho ni kusoma vitabu. Katika ulimwengu huu wenye vurugu na harakati nyingi, kusoma vitabu au kitabu ni njia moja wapo ya kupata utulivu na kusafiri kwenda sehemu tofauti bila hata kuondoka nyumbani. Binafsi, mimi ni mpenzi mkubwa wa vitabu kwa sababu naamini kuwa kusoma ni kama kufungua mlango wa maarifa na heshima mpya. Kuna aina mbili kuu za vitabu ninazopenda sana kusoma. Kwanza napenda sana vitabu vya maendeleo ya kibinafsi, self-improvement. Vitabu hivi vinanisaidia kuboresha akili yangu kujifunza jinsi ya kusimamia muda na jinsi ya kuwa na mtazamo chanya katika maisha. Kila nikisoma kitabu cha aina hii najihisi nimepata nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Pili, napenda sana vitabu vya hadithi za kusisimua, yani novels. Napenda jinsi waandishi wanavyoweza kuunda wahusika na mazingira yanayokufanya uhisi kama uko ndani ya hadithi hiyo. Kusoma hadithi hizi kuna nisaidia kuongeza ubunifu wangu na kujifundisha kuhusu tamaduni na maisha ya watu wengine duniani kote. Si utu kuhusu kupata habari, bali kusoma kuna saidia sana kuboresha lugha na uwezo wa kujieleza. Mimi hujaribu kusoma angalau kurasa chache kila siku kabla ya kulala. Hii inanisaidia kutuliza akili baada ya siku ndefu ya kazi. Inasikitisha kuona kuwa utamaduni wa kusoma vitabu unazidi kupotea. Kutokana na mitandao ya kijamii, lakini naamini, hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya kitabu kizuri mkononi mwako. Kukuhitimisha, kusoma vitabu ni uwezekaji bora, zaidi, unaoweza kuufanya kwa ajili ya akili yako. Iwe ni kitabu cha historia, sayansi, au hadithi za mapenzi. Kila kitabu kina kitu cha kipekee, cha kukufundisha. Nawashauri kila moja wenu, atafute kitabu kimoja na kuanza kukisoma leo.

Ningependa kuzungumzia mada ya kusisimua sana. Kuhusu maajabu ya asili. Nayo ni bahari. Swali la leo ni je, umewai kuona bahari? Kwangu mimi bahari siyo tu mkusanyiko mkubwa wa maji. Ya chumvi bali ni mahali pa utulivu. Uzuri na siri nyingi ambazo. Binadamu bado, tunazigundua kila siku. Nakumbuka, mara ya kwanza nilipofika pwani. Na kuiona bahari kwa macho yangu mwenyewe. Kilichonishangaza kwanza, ni ukubwa wake. Unaona maji, yanavyo kutana na mbingu kule. Mbali kiasi kwamba, huwezi kuona mwisho wake. Rangi ya buluu ya maji inavyobadilika kulingana na mwanga wa jua. Ni kitu cha kustaajabisha sana. Lakini kitu kinachonivutia zaidi ni sauti ya mawimbi. Kuna amani ya kipekee, unayoyapata, unaposimama ufukweni na kuskiliza sauti ya maji ya yanapogonga mchanga. Harufu ya upepo wa baharini, ambao ni wachumvi kidogo na wenye baridi. Wanakufanya uhisi umeburudika na kuondoa msongo wa mawazo wa maisha ya mjini. Bali na uzuri wake, bahari ni chanzo kikubwa cha maisha. Kuna viumbie wengi wa ajabu wanaoishi chini ya maji kuanzia samaki wadogo, wa rangi hadi nyangumi wakubwa. Pia, bahari inatupa fursa ya kufanya shughuli mbali mbali, kama: kuogelea, kufua samaki, au hata kusafiri kwa meli Hata hivyo, ni wajibu wetu kulinda mazingira ya bahari. Inasikitisha sana kuona uchafuzi wa plastiki unavyo haribu uzuri huu kwa kuhitimisha kama badu hujawai kuona bahari na kushauri ufanye mpango wa kuitimbelea ni uzoefu utakaobadilisha mtazamo wako kuhusu dunia na kukupa utulivu wa roho ambao huwezi kuupata kwingine kote.

Ningependa kuzungumzia mada muhimu sana kwa mfanyakazi yoyote. Nayo ni jinsi ya kukabiliana samahani na kutatua matatizo mahali pa kazi. Katika mazingira yoyote ya kazi, matatizo ni sehemu ya maisha ya kila siku. Siri ya mafanikio, sio kuepuka matatizo, bali ni kuwa na mbinu madhubuti ya kuyatambua na kuyatatua kabla hayajaleta madhara makubwa kwa kampuni au timu. Mbinu yangu ya kwanza tunapokutana na tatizo ni kubaki na utulivu. Huwezi kufanya maamuzi sahihi ukiwa na hofu au hasira. Baada ya hapo, mimi huanza kwa kuchambua chanzo cha tatizo. Ni muhimu kuelewa kwa nini jambo hili limetokea badala ya kulaumiana. Mara nyingi mimi hutumia njia ya kuuliza maswali ili kupata picha kamili ya hali ilivyo. Hatua inayufuata ni kuangalia machaguo, tafauti ya ufumbuzi. Mimi hupenda kushirikisha wenzangu kwa sababu kichwa kimoja hakibebi mzigo. Kwa kupata maoni tafauti, tunaweza kupata suluhisho la kudumu ambalo labda. Singeweza kuliona peke yangu. Tunapochagua suluhisho, tunaliweka kwenye vitendo, kwa haraka na kuanza kufuatilia matokeo yake Jambo muhimu zaidi ambalo nimejifunza ni kwamba Kila tatizo ni fursa ya kujifunza Baada ya kutatua tatizo, mimi hupenda kukaa chini ya timu yangu na kutafakari, tumejifunza nini na tunawezaje kuzuia tatizo hili lisijirudie tena. Hili inatusaidia kuboresha mifumo yetu ya kazi na kuwe imara zaidi. Kwa kuhitimisha, uwezo wa kutatua matatizo kwa busara na ushirikiano ndiyo unao tafautisha mfanya kazi bora. Ni lazima tuwe na ujasiri, wa kukabiliana na changamoto Badala ya kuzikimbia Naamini kuwa na mtazamo chanya Hakuna tatizo ambalo halina ufumbuzi na watakia utatuzi muema wa changamoto zenyu za kila siku.

Ningeipenda kuzungumzia madatamu sana. Nayo ni kiki. Sote tunajua kuwa kiki ni alama ya sherehe na furaha. Swali la leo ni ainagani ya kiki unayoi penda? Kwangu mimi, keki siyo tu kitafunwa cha sukari. Bali ni sana ya mapishi. Inayoweza ika kubadilisha siku mbaya kuanzuri. Na kuleta tabasamu kwa kila mmoja aina ya keki ninayo ipenda zaidi duniani ni keki ya chokoleti Hasa ile inayojulikana kama Black Forest Napenda jinsi chokoleti inavyo ilivyo na ladha nzito na ya kipeke Keki hii ikiwe imepambo kwa krimu nyeupe na matunda ya cherries inakuwa na mwonekano wakuvutia sana Pia na keki ambayo ni nyororo na yenye unyevu unyevu, yani a moist kick. Siri ya keki nzuri kwangu ni pale inapoyeyuka mdomoni huku ukiacha ladha ya kakao ya asili. Wakati mwingine, mimi hupenda kuongeza karanga kidogo juu yake ili kupata ule msisimuko wa kitu kigumu kidogo. Unapotafuna Harufu ya keki ya chokoleti inapokuwa jikoni Ikipikwa ni moja ya harufu nzuri zaidi Unazo weza kuzipata Keki inauwezo mkubwa wa kunikumbusha matukio muhimu Kila mara ninapokula keki ya chokoleti Nakumbuka sherehe zangu za kuzaliwa tangu nikio wa mtoto Nikinywajio jigani kinafaku sindikiza Kekii hii, binafsi napenda kuinywa na kikombe cha maziwa baridi au glasi ya juisi ya machungwa ili kusawazisha utamu. Kwa kuhitimisha, ingawa kuna inana nyuengi za kiki, kama vile kiki ya vanilla au kiki ya matunda. Chokoleti, itabaki kuwa nambari moja moyoni mwangu. Ni keki inayopendo na watu warika zote. Kwanzia watoto hadi watu wazima. Nina washaudi sote. Tunapopata nafasi. Tusisite kujizawadi. Kujizawadia kipande cha kiki. Tunayoipenda. Kwa sababu, maisha ni mafupi na yanapaswa kua matamu.